Napenda kucheza na watoto, ala mimi hupenda kuona watoto wakicheza. Napenda kuona watuto wako mbali, wanacheza, na watoto wenzao lakini sipendi sana sana kucheza na watoto. Lakini nikipata muda na ni mwanangu, tunawezacheza na yeye kidogo kidogo kumfuraisha. Pengine kama na kumjulia hali na kufuraishana kidogo kidogo si ati wanakuja, nataka nicheze nao, na mimi ni mzee, watoto wacheze na watoto wenzao. Lakini kama ni mdogo pengine chini ya umri miaka tano na au mwaka moja mwaka mbili hapo ninaweza kumfunza jinzi ya kucheza na watoto wenzake lakini huwa sipendi kucheza na wototo, watoto wacheze na watoto wenzao.

Je, mi ni mtu wa kuamka mapema au usiku? Alaa, mi ni mtu ambaye huwa nalala kuchelewa. Uko masaa nane, saa tisa usiku. Na kwa hivyo mi huamka kuchelewa, huwa sipendi kuamka mapema. Lakini kama niko katika shuguli ya kazi, mi huamka hapo saa kumi na mbili au saa moja. Asubui, lakini kwa ukweli, mi sipendi kuamka mapema, na ata asubui, mi si mtu asubui, sipendi, mazungumzo, mingi sana asubui, huwa ni wakati wa kutulia, sababu, mwili wangu huwa umetulia, huwa naanza kuchangamka kuanzia, saa tano asubuhi hapo, hapo ndo wakati mwili wangu unapata kuanza kuchangamka, lakini kuamka mapema au usiku ni kitu ambacho sipendi kabisa lakini mi naeza kukawia kulala naeza lala ata saa tisa ya asubui au saa nane lakini kuamka mapema ni jambo ambalo kwangu kibinafsi ni ngumu ni ngumu sana.

Jee, napenda kukimbia. La, mimi sipendi kukimbia. Ingawa, mimi huwa, nakimbia. Ili kufanya mazoezi, ili kufanya mwili wangu uwe na afya, lakini kwa ukweli, sipendi kukimbia. Pengine nikimbie sababu fulani, sababu ya ki afya. Niwe nakimbizwa na kitu. Mimi nikikimbizwa na kitu kama naeza pigana nayo heri nipigane nayo lakini kukimbia hapana tutapigana tu kitu ikijaribu kunikimbiza tutapigana kukimbia hapana, sipendi kukimbia pengine niwe nakimbia pole pole sababu ya kufanya mazoezi ili kujieka ki afya sawa lakini kukimbia kimbia bila sababu au kukimbia tu ovyo ovyo mimi si mtu wa kupenda kukimbia, napenda kutembea.

Jee, napenda kusoma maoni mtandaoni? Ndiyo, kwanza chanzo mingi ya mimi kudurusu mitandao ya kijamii ni kusoma maoni, kujua, kusoma maoni wengine kujua wanafikiria nini, wana maoni gani na maoni mengine huwa ni ya kunichekesha ama mengine huwa yanaelezea kwa wingi kuhusu jambo ambalo limetajwa mtandaoni kwa hivyo mimi kusoma maoni, mtandaoni ni kitu ambacho napenda sana, ata kuliko kuandika maoni, au kuandika maneno yangu, ama kutuma video, kutuma nyimbo, mimi huwa, huwa sipendi hiyo, lakini kusoma maoni, hiyo ndo lengo kuu la mimi kwenda katika mitandao ya kijamii ni kusoma maoni ili nijue wale ambao waki pale wanafikiria nini wako na mipango gani wako na nia gani na pengine ni maoni ndiyo huwa yananichekesha sana. Nichekesha sana.